Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa maisha ya sasa na kujifunza kutoka kwa yalio pita. Historia inanifungua mawazo na kunipa mtazamo mbana wa dunia. Inanipa yale mazungumzo ya kuvutia na watu wengine.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi nyeusi, inanikumbusha uthabiti, inanikumbusha nguvu na pia kujiamini. Kitu ninacho kimiliki cha ile rangi ni saa ya mkono ambayo huwa naitumia mara nyingi. Naiona maranyingi, ile rangi naiona maranyingi kwenye mavazi, hasa, nguo za kazini na za kawaida.

Ndiyo, niliwahi kujifunza kupiga gitaa na kusema ukweli napenda sana sauti yake kwa sababu ile sauti hunifanya nijiskie nikiwa nimetulia vizuri. Kwa mara mingi mimi hupiga gitaa kanisani tukiwa na marafiki wangu wanapoimba na inaleta ladha wakati wa nyimbo.

Asubuhi ya leo nilipoamka, niliamka saa moja, nikaoga, na kisha, kula, mkate na maziwa. Sikuenda kazini leo, hivyo, nilitumia muda huu kupumzika na kujisikia mtulivu. Pia, nilipanga kidogo shughuli zangu za siku, ili siku ibaki kuwa yenye mpangilio.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu mahali nimelelewa ni mahali ambapo kuna milima mingi na ile kupanda milima hunipa changamoto na kunisaidia kujijenga kimwili na kiakili. Pia hunipa nafasi ya kufurahia mazingira ya asili na kupata utulivu wa akili.

Ili kujitunza ninakula vyakula vya afya kama vile matunda kwa wingi, pia nafanya mazoezi na tena nasoma mara kwa mara kwa sababu najua kula vizuri kunahakikisha mwili kupata nguvu, mazoezi nayo hunisaidia kuboresha afya ya mwili na akili.

Wazo nzuri nililonalo kwa siku ya leo ni kupanga muda wangu vizuri ili nifanye kazi zote muhimu bila msongo pia ni wazo hili litanisaidia kutumia muda wa bure vizuri kwa mambo ya nayofaa kama vile kupumzika na kufanya kitu chenye manufaa.

Musimu wa mwaka ninao upenda zaidi ni majira ya joto kwa sababu yale majira hunisaidia kuota jua la kutosha pia hunipa muda wa burudani nje na pia fursa za kufanya shuguli za michezo na kusafiri pia hunifanya nijisikie nishati na furaha zaidi.